Ndiyo, ndiyo, napenda sana kujifunza historia, sana sana historia ya kifamilia na pia ya nchi. Huwa napenda sana kufuatilia vitu vilivyo kuwa hapo zamani, kabla sijazaliwa na kujua mengi yaliotokea kabla.

Mimi bahari kuona labda kwa picha tu lakini kuenda baharini bado bado sijawaifika barini ila kwa picha naweza tafakari kwa kuangalia na kujijazia kwamba kunakaa aje ama hali ya huko kuko vipi ila kwangu mimi kivyangu sijawahi fika huko.

Naam huwa napenda sana kusoma gazeti. Sanasana gazeti inayozungumzia mambo ya. Mambo ya siasa ya nchi na pia mambo ya hali ya nchi kibiashara sanasana. Biashara inavyondelea. Hali ya dola vitu kama hivyo. Napenda sana kuvisoma kwenye gazeti.

Kwa kweli naweza kushiriki timu ninayoipenda sana wa mpira wa kandanda, mpira wa miguu ni mpira wa kandanda. Timu ninayopenda ni timu ya Manchester City. Na nilianza kuipenda nikiwa shule ya sekondari hiyo ni miaka kama minne iliyopita. Hadi sasa bado naipenda. Tukiwa tumepoteza mechi ama tumeshinda. Nakumbuka mchezo ya kushangaza ilikuwa ni mchezo wa ilikuwa mwaka uliopita. Tuliposhinda bada ya kupigwa kwa sehemu ya kwanza ya mchezo. Huwa nahisi vizuri sana na nahisi furaha timu yetu inaposhinda. Naam napenda sana wanaposhinda. Mchezaji ninayempenda sana kwa kweli huwa nawapenda wote lakini nawezasema ni mmoja. Anaitwa Haaland.